Chakula is my favorite thing yenye napenda kufanya kukula different meals kutry out different meals ndo napenda kufanya because kama venye nilikuja Mombasa. The first thing I did ni kuenda kuikula biryani yenye nimesema imesifiwa sana ilibidi nimeenda nime try out. Okay alafu tena nikaenda place ingine hapo. Walikuwa napika inaitwa aje hizi vitu za seafood ya tukaenda huko tukajaribu the seafood sikuzipenda sana because the octopus ya haiku ni bamba venye nilikuwa nafikiria itabamba ikona some bit of a hafa funny tastes sjui ni aje ama ni mimi taste buds zangu ziko mbaya but hiyo kito haiku nifurahisha vile but it's okay still fine like trying different cuisines eeh na chakula tamu tamu sana sana ziko na sukari mzuri mzuri hivi ndo huwa napenda zinakwanga poa sana yeah.